Nimesafiri kwenda sehemu ya ufukweni mahali penye bahari tulivu, mchanga mweupe na upepo mwanana kukaa pale jioni ukisikiliza mawimbi na kuona jua linazama ni hali inayotuliza sana akili.

Napenda sana kucheza na watoto kwa sababu wanafuraha ya dhati ubunifu mwingi na wanachekesha bila ata kujitahidi. Kucheza nao kuna kukumbusha kufurahia vitu vidogo na kuwacha mawazo mazito.

Kusikiliza kwa makini ili kuelewa hitaji au tatizo lao kujibu kwa heshima na subira hata kama mteja ana wasiwasi au hasira kueleza kwa luga raisi na wazi bila maneno magumu yasio ya lazima.

Ndiyo nafuatilia matukio ya kisiasa lakini kwa mtazamo wa kuelewa kinachoendelea si kwa kubeba upande fulani. Ninavutiwa zaidi na jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyo athiri maisha ya watu. Uchumi elimu.

Napendelea chakula chenye ladha ya kati Sio kali sana wala hafifu Kile chenye viungo vilivyo pimwa vizuri Harufu nzuri na ladha inayokaa mdomoni Napendea chakula chenye mguzo wa viungo vya asili kama tangawizi.

Siri ya muhimu zaidi ya kampuni ni ile ya mawasiliano na heshima kwa kazi kwa sababu inahakikisha wafanyikazi wanasikilizwa na kuheshimiwa inapunguza migogoro na kutoelewana inajenga mazingira salama ya kuaminiana.